Ninawatia moyo wenzangu kwa kuwaheshimu na kuwasikiliza wanapozungumza. Huwa nawapongeza wanapofanya kazi vizuri, hata kwa mambo madogo, kwa sababu hilo huwafanya wajisikie kuthaminiwa. Pia najitahidi kusaidia pale wanapohitaji msaada na kushirikiana nao bila kujiona bora. Wakati mambo yanapokuwa magumu, kuwahimiza wasikate tamaa na kuwakumbusha malengo ya pamoja ili waendelee kuwa na ari ya kufanya kazi. Ninapowatia moyo wenzangu, huanza kwa kujenga mazingira na kuaminiana na mawasiliano ya kazi.

Mimi napenda kufanya mazoezi mara nyingi kwa wiki. Kama mara tano kwa mfano, mazoezi yangu huwa unajumuisha kukimbia, kuenda jimi kwa ajili ya kupunguza uzito na pia kucheza michezo kama mpira ya kikapu. Mara nyingi napendelea kufanya mazoezi asubuhi ili niweze kuanza siku nikiwa na nguvu. Baada ya mazoezi huwa najisikia mchangamfu, mwenye nguvu, na pia nakuwa na hali nzuri ya akili. Ni njia nzuri ya kupunguza msongo na mawazo na kujisikia vizuri kwa ujumla.

Ndiyo, napenda sana kusoma maoni mtandaoni, unisaidia kujua mitazamo tofauti ya watu na kunipa mawazo mapya. Pia maoni ya watu unisaidia kufanya maamuzi bora, hasani napotaka kununua kitu au kujifunza kuhusu jambo flani. Hata hivyo, huwa nachuja ni nachosoma kwa sababu sikila maoni mtandaoni ni sahihi au yenye manufaa. Pia napenda kuona jinsi watu wanavyoeleza mawazo yao na kujifunza kutokana kwenye mjadala yao. Hata hivyo, kuwa makini ni sije nikadhiriwa sana na maoni yenye hisia kali au ya siyo na ushahidi. Huwa na chunga yale yenye nasikiza na heshima na pia na yaacha yale ya sionijenga ili kulinda mtazamo wangu na muda wangu mtandaoni.

Ushauri ningepea mtu mwingine ni ajiamini na ajidhamini. Asiogope kujaribu mambo mapia au kufanya makosa. Kwa sababu, makosa ni sehemu ya kujifunza na kukua. Pia ningemshauri awe na subira, mafanikio haji maramoja. Aweke malengo yake wazi, ajifunze kila siku na azunguke na watu wanaomtia moyo na kumsadia kuwa bora zaidi. Zaidi ya yote, ajiipe kipaumbele, afya yake ya mwili na akili. Kwa sababu, bile afya nzuri ni vigumu kufikiria ndoto zako. Pia ninge mshauri awe na nidhamu na udhabiti Kuna siku zitakuwa ngumu na motisha itapungua Lakini kuendelea mbele hata kidogo kila siku kuleta matokeo makubwa kwa muda.

Wakati wa mgogoro na mtu, huanza kujitahidi kubaki mtulivu na kuepuka hasira. Huwa najipa muda kidogo ku fikiria kabla ya manzungumzo ili nisije nikasema jambo la kujutia. Kisha hujaribu kumsikiliza mwenzangu kwa makini ili kuelewa upande wake na chanzo cha mgogoro. Na pozungumza, hujitahidi kuelewa hisia zangu wa heshima na uwazi bila kulaumu. Lengolangu huwa ni kutafuta suluhisho, si kushinda mabishano. Ikiwa mgogoro ni mkubwa, huwa ni ko tayari kuomba msamaha pale nina pokosea au kuwa mdekeza njia ya kati itakayo waridhisha wote.

Napenda kuona wajasirimali ambao wanaweza kuleta ubanifu, uadilifu na kujali wateja wao. Moja wao ni mfanyi biashara kama Elon Musk. Kwa sababu anaonekana kuwa na maono, makubwa na anajitahidi kubadilisha sekta nyingi. Inavutiwa na jinsi anavyoweza kubadiliana na changamoto na kubaki na ari ya kusonga mbele. Kutoka kwake, najifunza umuhimu wa kuwa na malengo ya muda mrefu, ubinifu na uvumilivu. Pia napenda jinsi anavyoamini katika teknolojia na maendeleo ya kibinifo. Hivyo ninahisi furaha na motisha kuona jinsi anavyoendesha biashara kwa njia ya kipekee.

Mimi napenda kusherehekea mwaka mpya kwa njia kufurahia na familia na marafiki. Kwa kawaida, tunakusanyika pamoja, tunashirikiana chakula kizuri na kufanya mzungumzo wa kufrahisha. Wakati mwingine, tunapanga shuguli za kucheza au kufuatilia sherehe za mwaka kwenye televisheni au mtandaoni. Pia huwa tunafanya tafakari kidogo, tukithamini mwaka uliopita, mafanikio, changamoto na mambo ya kujifunza. Hii inaniwezesha kuwa na malengo mapya kwa mwaka ujao na kwanza kwa ari mpya.